Ndio ninawafahamu majirani zangu. Mahali nakoishi ama kwa mtaa ambao naishi ama kwa jamii ambayo naishi ninamajirani wa kutoka sehemu tofauti. Majirani wakutoka kabira tofauti tofauti. Hivyo basi ninafahamu baadhi tu ya majirani wenzangu. Majirani ni wazuri sana manake, tunasaidiana. Wakati pengine ni na kitu ambacho ni nahitaji, na jirani yangu anacho, nafanya kuenda kumuomba. Wakati yeye ako na kitu ama hana kitu na mimi ninacho, naweza kumsaidia. Majirani ni wazuri manake Pia tunalile chama ama kile chama cha majirani ambacho tunatumia kukuja pamoja kuweza kufahamiana na kuweza kufanya vitu kwa pamoja Kwa mfano wakati wa wikendi Tunaenda kutembea kwenye hoteli tofauti Tunaenda kutembea kwenye misitu yaani ile adventure Tunacheza na pia kufahamishiana ama ili kuweza kujua na uzur ama ila tunasema team building ya majirani hapa. Majirani pia ni wazuri manake wakati kuna kitu ambacho kinataka kifanyike hapa kwenye mtaa, huwa wanafanya kuja pamoja pengine ni wakati wa kupanda miti, ama tunataka pengine kusafisha moji na kuchoma takataka, watu wanafanya kuja kwa pamoja na kuweza kusaidia.